Naam, mimi napenda sana kuvaa viatu ya mcheto. Kwa sababu ni vyepesi, vinanipa starehe wakati wa kutembea umbali mrefu na vinaendana na mavazi mengi ya kawaida. Hata hivyo, kwa matukio rasmi kama vile harusi na mikutano ya kikazi, mimi hupenda kuvaa viatu vya ngozi.

Ndiyo mimi hupiga kura kila fursa inapotokea kwa sababu naamini kuwa kupiga kura ni haki ya msingi kwa raia na ndiyo njia ya kipekee ya kushiriki katika kuchagua viongozi bora watakaoleta mabadiliko chanya katika nchi yetu kupitia kura yangu najisikia kuwa na sauti katika jamii.

Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na la kipekee kwa kila akaunti na pia nahakikisha nawasha ulinzi wa hatua mbili ili kuzuia watu wasio husika kuingia kwenye taarifa zangu.

Naam mimi hupenda kuandaa na kutengeneza nywele zangu mara moja kwa wiki ili kuhakikisha zinabaki kuwa safi zenye afya na zenye muonekano nadhifu wakati wote. Utaratibu huu unahusisha kuziosha kwa makini kuzipaka mafuta ya asili kuzuia kukatika. Na wakati mwingine kuzisuka kwa mtindo tofauti inayonistiri na kunipa mwonekano wa kuvutia.

Ndiyo, mimi hufurahi sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi na ya haraka. Inayoniwezesha kupata bidhaa ambalimbali kutoka sehemu yoyote duniani bila kulazimika kuondoka nyumbani. Jambo ambalo unisadia muda na garama ya usafiri. Pitia majugo ya biashara ya kielektronia. Ninaweza kulinganisha bei ya bidhaa tofauti. Husoma maoni ya wateja wengine ili kuhakikisha ubora na. Kufurahi ofa maalum ambazo mara nyingi hazipatikani katika maduka ya kawaida.

Ndiyo napenda sana kucheza ngoma kwa sababu mziki unanipa furaha tele na kunifanya nichangamke. Kila ninaposikia mdudo wa ngoma, koma mimi hushindwa kutulia na kuanza kutingisha mwili wangu kulingana na mahadi ya wimbo. Vile vile kucheza ngoma ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kudumisha utamaduni wetu.

Kwa kweli, mi napendelea kutumia simu mfumo wa android kwa sababu unanipa huru mkubwa kubadilisha mipango ya simu yangu jinsi ninavyo taka. Napenda jinzi mfumo huu unavyo niruhusu kupakua programu bali bali kwa uraisi na jinzi ninavyo weza kufanya kazi vizuri na vivaa vingine vya kiteknolojia.

Kila siku, mimi utumia program mbalimbali kwenye simu yangu, lakini zile ninazo itumia mara nyingi zaidi ni Whatsapp, Instagram na Youtube. Mimi hutumia Whatsapp kuwasiliana na familia na marafiki zangu kwa urahisi. Wakati Instagram inanisaidia kuona picha na video za watu, ninaowafuatilia duniani kote.

Naamu, natumia muda gani mtandao, kwa siku natumia muda kaa, muda, muda wa takriban zaa nne hadi saa tano mtadaoni kila siku, kulinkana na majuku miangu ya kazi na masomo. Wakati mwingine mi utumia asubui kuangalia barua pepe na abari muhimu. Na jioni mimi utumia muda huo kupumzika na kutazama video au kuwasiliana na jamaa zangu kwenye mitandao ya kijamii.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu, inarahisisha mambo mengi. Kwa mfano, mimi hutumia amri za sauti kutafuta habari mtadaoni, kuweka kengele ya kuamka na au hata kuandika ujumbe mfupi. Ninapokua na habari na niweze kutumia mikono yangu.

Kwangu mimi, jambo la dini ililo muhimu zaidi ni upendo na kusaidia watu wenye mahitaji katika jamii. Na amini kuwa dini ya kweli ina paswa kutunzwa jinzi ya kuishi kwa amani na wenzetu. Kuonyesha huruma na kuwa na uaminivu katika kila jambo tunalolifanya.

Mimi hupendelea mikutano ambayo ni mifupi, yenye malengo yalio wazi na inayowaruhusu, washiriki, wote kutoa mauni yao kwa uhuru. Mara nyingi mikutano ya ana kwa ana inanivutia zaidi kwa sababu na inanisaidia kujenga uhusiano mzuri na kuelewa lugha ya mwili ya wenzangu. Jambo ambalo ni ngumu kwenye mikutano ya mitandaoni.

Kuhusu swala la urembo, mimi binafsi napenda sana kuvaa vipuli kwa sababu vinanisaidia kuongeza na kishi na mvuto kwenye mwonekano wangu wa kila siku. Kuna aina nyingi za vipuli lakini mimi hupendelea vile vidogo na vya rangi ya dhahabu au fedha kwa sababu vinaendana na kila aina ya nguo ninazozivaa.

Lengo langu kuu katika kazi yangu ni kuendelea kujifunza mbinu mpya za kitekenolijia ili niweze kuongeza ufanisi na tija katika kila jukum ninalolipewa. Napenda kuona kazi yangu ikileta mabadiliko chanya kwenye jamii na kusaidia kambuni yangu kufikia malengo yake mkubwa ya kibiashara.

Naam asubuhi ya leo niliamka mapema sana mnamo saa kumi na mbili kamili ili nianze siku yangu kwa utulivu. Jambo la kwanza nililolifanya baada ya kuamka ni kunywa glasi ya maji na kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo kwa dakika chache. Baada ya hapo nilitayarisha na kula kiamsha kinywa cha mkate na chai ya maziwa huku nikipitia ratiba yangu ya kazi ya kutu nzima. Nilihisi mchangamufu na mwenye nguvu asubuhi hii na niliweza kuanza majukumu yangu ya kazi kwa wakati bila haraka yoyote. Jambo ambalo limenifanya nikuwe na asubuhi yenye tija sana.

Naam, linapokuja suala la kushughulikia muda wa mwisho, mimi hupenda kwa kuanza kazi zangu mapema ili kuepuka haraka za dakika za mwisho. Mimi hutumia ratba maalum ambapo nagawanya kazi kubwa katika sehemu ndogondogo, zinazoheza kutekeleza kwa uraisi kila siku. Hili linanisaidia kuthibiti msongo wa maahazo na kuhakikisha kuwa ubohora wa kazi yangu unabaki kuwa juu.

Kusema ukweli, tabia inayoniudhi zaidi kwa watu ni kukosekana kwa uaminifu na kutoheshimu mda wa wengine. Naona ni vigumu sana kufanya kazi na au kushirikiana na mtu ambaye hatoi taarifa sahihi au anayechelewa kwenye miadi bila sababu ya msingi. Tabia hizi husababisha msongo wa mawazo na kupoteza imani katika mahusiano ya kijamii na kikadi.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuvaa saa kila siku kwa sababu inanisaidia kusimamia muda wangu kwa ufanisi na kwa kuhakikisha sichelewi kwenye miadi yangu muhimu. Mara nyingi, mimi huvaa saa ya mkononi ya kidijitali. Ambayo ina uwezo wa kukuonyesha tarehe na pia kutoa kengele cha kukumbusha majukumu mbalimbali.

Timu ninayoipenda zaidi ya mpira ni timu ya Manchester United na nilianza kuipenda tu tangu nikiwa mdogo kwa sababu ya uchezaji wao na historia yao kubwa ya ushindi. Nakumbuka mchezo mmoja kwa wikendi iliyopita kati ya timu ya Manchester United na arsenali ambapo Manchester United ilishinda arsenali kwa mabao matatu kwa mabao mawili.

Ndiyo, mimi ni mpezi mkubwa wa micheto ya video kwa sababu inanisaidia kupumdhika na kuchangamsha akili baada ya siku ndevu ya kazi au masomu. Napenda sana michetho inayohitaji ufundi na mikakati. Kama michezo ya mpira wa mguu au ile ya matukio kwani inanifanya nifikiri kwa haraka na kutatua changamoto mbalimbali. Pia kuchatha michetho ya video mtandaoni kunanipa fursa ya kuwasiliana na kushidana na marafiki wenthangu.

Kuusu swala la mazoezi, mimi nimeshai kufanya yoga mara chache na nimeona kuwa ni njia nzuri sana ya kutuliza akili na kuimarisha mwili. Mara ya kwanza nilipo jaribu niliona ni vigumu gidoko kufanya mbaadhi ya mapozi lakini kadri nilivyo soea kufanya najihizi mwili wangu ukizidi kuwa mwepesi na wenye nguvu zaidi.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya mvua kidogo na upepo mwanana kwa sababu inaleta utulivu na harufu nzuri ya udongo mbiji. Wakati wa hali hii ya hewa, mimi upata hamu ya kukaa ndani, kusoma kitabu na kufuraia kikombe cha chai moto nikiwa nime pumzika.

Kusema kweli mimi sijawahi kujifunza kupiga gitaa, lakini ni jambo mbalo nimekuwa nikitamani kulifanya kwa muda mrefu sasa. Napenda sana sauti ya gitaa hasa linapo pigwa kwenye nyimbo za taratibu. Na naona ni ujuzi mzuri wa kuwa nao kwa ajili ya kujifurahisha wakati wa mapumziko.

Mimi hushiriki kikamilivu katika jamii yangu kwa kujitolea katika shughli mbalimbali za maendeleo. Kama vile usafi wa mazingira na kusaidia kuandaa matokeo ya kijamii mwishoni wa wiki. Pia mimi ni mwanachama wa kikundi na cha vijana ambapo tunajadiliana mbinu za kusaidia watoto wasiojiweza.

Mimi ni shabiki mkubwa wa michezo, na timu ninayo ifuata kwa ukaribu sana ni timu ya shabana hapa nchini kenya. Napenda kuwafuatilia kwa sababu ya historia yao ndefu ya ushindi na jinsi wanavyocheza soka la kuvitia linalo changamsha mashabiki wao.

Mimi hupenda kwenda madukani hasaa mwishoni mwa wiki kwa sababu huo ndio muda ambao ninakua nimepumzika na ninanafasi ya kutosha ya kulinganisha bidhaa na bei bila haraka yoyote. Mara nyingi mimi huchagua kwenda asubuhi na mapema ilikuepuka misogamano ya watu na folleni ndefu kwenye sehemu ya kulipia jambo linalonifanya linaofanya ununuzi uwe wa kufurahisha zaidi.

Nikitazama inje kupitia dirishani mwangu, naona mandari yenye mchanganyiko wa miti ya kijani kibichi na majengo marefu ya kisasa ya jirani. Napenda sana kutazama inje wakati wa alfajiri juwa linapo chomoza. Kwani mwanga wake huifanya bustani iliyo mbele yangu iyonekane yenye kuvutia sana. Wakati wa msimu wa kiangazi miti huonekana imestawi sana. Lakini wakati wa baridi majani hupungua na mandari huwa na utulivu zaidi.

Kwa kawaida, mimi hujaribu kulala kwa masaa saba hadi manane. Kila siku ili kuhakikisha mwili na akili yangu inapata mapumziko ya kutosha. Naamini kuwa uzingizi mzuri ni nguzo muhimu ya afya. Kwani, unanisaidia kuamka nikiwa na nguvu na mchangamfu tayari kwa majukumu ya siku inayofuata.

Ndiyo, mimi napenda sana kula popcorn haswa zinazopikwa nyumbani. Nikitazama filamu na familia yangu au marafiki. Napenda zaidi popcorn zenye ladha ya siagi na chumvi kidogo kwa sababu zina ladha nzuri na vitafunio vipi hizi ambavyo havishibishi sana.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sana, kwani naamini kuwa asubuhi ndiyo muda ambao akili yangu inakuwa na utulivu na nguvu nyingi zaidi. Za kufanya kazi. Napenda kuanza siku yangu kwa kufanya mazoezi kidogo na kupanga ratiba yangu. Jambo linalo nifanya nijihisi mwenye tija kabla ya ulimwengu haujaamka kikamilifu.

Naam kwa kawaida, mimi hutumia simu yangu takribani masaa, manne hadi matano kila siku. Ambapo, programu zinazo tumika zaidi ni zile za mawasiliano kama vile whatsapp. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ndogo na ya kizamani, lakini ilifundisha umuhimu wa kuunganishwa na watu. Simu ina nisaidia sana kurahisisha maisha yangu ili kuniwezesha kufanya miamala ya kibenki na kutafuta maarifa mtandaoni kwa urahisi zaidi. Hata hivo naamini kuwa muda mzuri wa kuzima simu ni saa moja kabla ya kulala ili kuipa akili yangu nafasi ya kupumzika.

Moja ya matendo ya wema ninayo yakumbuka zaidi ni wakati nilipomsaidia jirani yangu mzee kubeba mzigo mzito hadi nyumbani kwake na kuenda kumsaidia kupanga vitu vyake mzee jikoni. Ingawa kilikuwa kitendo kidogo tabasamu na shukrani alizotoa linigusa sana moyoni na kunifanya nione umuhimu wa kusaidiana katika jamii.

Mimi upenda sana kuwa mahali penye utulivu na mazingira ya asili. Kama vile ufukweni mwa bahari na kwenye bustani yenye miti mingi ya kijani kibiji. Maeneo kama haya unipa amani ya akili na nafazi nzuri ya utafakali bila usumbuhu wa kelele za mji au msongamano wa watu.

Mimi utumia kompita yangu zaidi kwa ajli ya ajli ya kazi sa ofisini na utafiti wa kimasomo. Kwani linanisaidia kupata taarifa kwa haraka na kuraizisha uundaji wa ripoti mbalimbali. Pia, natumia sana kwa ajli ya mawasiliano ya barua pepe na mikutano ya mtandaoni.

Naam, mimi huanda ripoti zangu za kazi kwa kuanza kwa kusanya takwimu ya taarifa zote muhimu za wiki mzima. Kisha nazipanga kwa mtiririko unaoeleweka na kutumia programu ya Microsoft Word na Excel. Nazingatia sana kuingiza maelezo ya kina kuhusu mafanikio yalio patikana na changamoto ilio tokea.

Sera ya kampuni, namba moja ninayo iona kuwa muhimu zaidi ni ile inayo inayouhusu usawa na ujumuisho, ujumuishaji mahali pa kazi. Kwani, inatengeneza mazingira ambapo kila mfanyakazi anathaminiwa bila kujali asili yake.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea katika kituo cha kulelea watoto yatima ambapo nilitumia muda wangu kuwafundisha, kusoma na kucheza nao michezo mbalimbali. Uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana kwani ulifundisha unyenyeikevu, uvumilivu na umuhimu wa kutoa huduma katika jamii bila kutarajia malipo ya yoyote ya kifedha.

Muji ambao ningependa sana kutembelea duniani ni pale ufaransa kwa sababu unajulikana kama mjiwa sanaa. Utamaduni na historia ya kufudia. Ningependa kuona mnahara marufu wa Eiffel na utembelea majumba ya makumbosho yenye kazi za sanaa na dunia nzima.

Kusema kweli, mimi siyo shabiki mkubwa kusungumza kuhusu siyasa. Mara kwa mara kwani kwa ni mara nyingi ya majandiriana haya huleta mifutano na kutafautiana kwa hisia kati ya watu. Hata hivyo, mimi upenda kufuatilia habari muhimu za siyasa ili kuelewa muelekeo wahinchi yangu na jizi maamuzi ya viongozi yanavyo. Kuweza kuadhiri maisha yetu ya kila siku.

Mimi hupenda kwenda kwa senema angalau mara moja kwa mwezi kwa sababu nafurahia sana kuangalia filamu mpya kwenye screeni kubwa yenye picha angavu na mvumo mzuri wa sauti. Hali inayofanya hadithi ionekane ya kusisimua zaidi kuliko kuitazama nikiwa nyumbani.

Naam, wakati nikiwa na furaha kwa nyumba mimi hupenda kutumia muda wangu kupumzika na kusoma vitabu vizuri, kusikiliza mziki mwanana au kupika chakula niki ngaacho ambacho hunifurahisha kwani mazingira nyumbani hunipa utulivu wa kipekee na fursa ya kutafakari mambo yangu kwa amani bila kuguza yoyote kutoka inje.

Ili kuongezea uzalishaji wangu kazini, mimi huanza siku kwa kuandaa orodha vipaumbele vya mambo muhimu ya kufanya. Kutumia mbinu ya kugawa muda wa kufanya kazi kwa bidii bila usumbufu wa simu au mitandao ya kijami. Na pia kuhakikisha napata mapumziko mafupi ya mara kwa mara ili kuupa ubongo wangu nguvu mpya la kuendelea na majukumu kwa ufanisi zaidi.

Naam usiku kabla ya kulala, mimi upendelea kwanza kwa kusoma vitabu kwa dakika chakche ili kutuliza akili yangu. Kisha nanywa glasi ya maji ya uvuguvugu na kufanya tafakari fupi ya shuklan ya mambo yote yaliyo tokea mchana. Na mwisho uzima taa zote na vifaa vya kielektronia ili kuhakikisha napata uzingizi mnono wa amani.

Naam. Timu ninayoipenda zaidi ni Kansas City Chief kwa sababu wanacheza mchezo wa kufudia na wenye ushindani mkubwa asa kutokana na uwezo wa kipekee wa mchezaji anaitwa Patrick nakumbuka vyema ushindi wao katika mechi ya Super Bowl Ambapo walionyesha ustaimilivu mkubwa jambo ambalo unifanya nijihisi msisimko na fahari kubwa kila ninapowaona uwanjani wakipambana na kutetea ushindi wao.

Mimi husikiliza zaidi mziki wa bongo flavour kwa sababu una mahali ya kuvutia na mashairi yanayohusu maisha ya kila siku. Jambo ambalo hunifanya nifurahi na kuburudika sana wakati wa kazi au ninapopumzika. Napenda jinsi wasanii wa aina hii wanavyochanganya lugha ya kiswahili na miondoko ya kisasa.

Kila siku mimi hupenda kuamka saa kumi na mbili asubuhi na kuanza siku yangu kwa kunywa glasi ya maji na kufanya maombi mafupi ya shukrani. Baada ya hapo, mimi hupata kifunguakinywa chepesi kama chai na mkate kabla ya kufanya mambo muhimu kama kupiga pasi nguo zangu na kuandaa vifaa vya kazi. Kabla ya kuondoka nyumbani mimi uhakikisha kuwa nyumba iko kwa hali ya usafi jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye nguvu mpangilio mwema na utulivu wa akili.

Naam, mimi upenda sana nguo ya nguo za mtindo ya wa kasualo. Kama vile suruali za jina na fulana. Kwa sababu, nguo hizi hunifanya njisikie huru na mwenye starehe wakati wa shuguli zangu za kila siku. Aitha ninapenda kuvaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi nzuri. Ninapo hudhuria sheree au matukio rasmi ili kuonyesha Hesha na utamaduni wangu.

Mchezo wa olympic ninaopenda zaidi ni riadha, hususan mbio za mita mia moja, kwa sababu ni mchezo wenye msisimko mkubwa na huonyesha kasi ya ajabu ya binadamu, nakumbuka nakumbuka kwa furaha mchezo wa olympic ambapo Hussein Bolt alieka rekodi ya dunia.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda katika visiwa vya zanzbar, kwa sababu napenda sana mazigira ya ufukweni na sauti ya bahari. Ningependa kusafiri na familia yangu ili tukaweze kupumzika, kuogelea na vyakula, na kula vyakula vya asili vya baharini wakati tukitembelea maeneo ya historia kama mji mkongwe.

Mfanyabiashara bora ninayemjua ni mama kawira. Kwa sababu amefanikiwa kujenga himu haya kubwa ya biashara inayotoa ajira kwa maelfu ya watu nchini kenya. Ninampenda mwanabiashara huyu kwa kutokana na juhudi zake na uwezo wake wa kuanzisha biashara zinazotumiwa na kila mtu. Jambo lililonifudisha umuhimu wa utubutu na nidhamu katika kazi.

Kila siku mimi hupenda kufanya mazoezi ya kukimbia kidogo na kufanya mazoezi ya viungo nyumbani ili kuimarisha afya yangu. Mimi hufanya mazoezi haya mara nne kwa wiki hasaa nyakati za jioni baada ya kumaliza kazi zangu za kutwa nzima. Kwani ni muda huo hewa inakua ya baridi na tulivu. Baada mazoezi mimi huisi mwili wangu ukiwa mchangamufu mwenye nguvu mpya na akili yangu inakuwa imetulia kabisa tayari kwa mapumziko ya usiku.

Mnyama naitaka kumfuga ni paka mwenye manyoa ya meupe na laini kwa sababu anaonekana mtanashati na mwenye kuvutia sana. Paka natabia ya utulivu na kupenda kucheza na watu na mara nyingi ufanya mambo ya kuchekesha kama vile kuruka ukuna kule akijaibu kumtafuta akijaibu kamata kifuli chake mwenyewe.

Mimi kawaida hupenda kukaa macho hadi saa tano kamili usiku. Kwa sababu muda huo wa utulivu unanipa nafasi nzuri ya kusoma vitabu. Kukamilisha kazi zangu ndogo ndogo na kutazama kipindi ninachokipenda kwenye televisheni bila usumbuvu. Baada ya hapo mimi hujitayarisha kwa ajli ya kulala.

Mchezo ninaopeda zaidi kutazama ni mpira wa miguu. Hasa ligi kuu ya uingereza kwa sababu una ushindani mkubwa na msisumko usio eleke usio elezeka. Napeda mchezo huu kwa sababu utaleta watu pamoja na nakumbuka mechi moja ya kushangaza ambapo timu yangu ilishinda katika dakika za lala salama.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa juma. Na tulikutana miaka kumi iliopita tulipokuwa tukisoma shule ya msingi. Ambapo tulianza urafiki wetu kwa kusaidia na masoma ya hesabu. Kitu kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu wake na jinsi anavyojitolea kunisaidia wakati wa shida. Na mara nyingi sisi hupenda kwenda kutazama mpira. Au kufanya mazoezi ya pamoja jioni.

Ili kujitunza vizuri, mimi hupenda kufuata mlo kamili wenye afya na kuhakikisha ninapata muda wa kutosha wa kupumzika na kulala kila siku. Aidha, mimi hufanya mazoezi ya viungo mara kwa mara ili kuweka mwili wangu ukiwa mchangamfu na wenye nguvu. Na pia huenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki ili kutuliza akili yangu na kupunguza msongo wa mawazo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mkubali sana ni Lebron James kwa sababu anauwezo mkubwa kucheza na fasi nyingi uwanjani na ananidhamu ya hali ya juu katika mcheza wake. Na kumbuka mchezo mmoja wa kushangaza ambapo alifunga pointi nyingi katika dakika ya mwisho na kusaidia timu yake kushinda ubingwa.

Wakati wa mvua kubwa, mimi hupenda sana kubaki kwa nyumba na kufanya shuguli tulivu kama vile kusoma vitabu kutazama filamu au kunywa chai ya moto huku nikisikiliza sauti ya matone ya mvua yanavyo gonga paa la nyumba. Nakumbuka siku moja mvua ilinyesha mchana kutwa ambapo nilipata nafasi ya kupumzika na kupanga mipango yangu ya wiki nzima. Jambo lililonifurahisha sana ni kwa sababu mvua ilibadi lisha mpango wangu wa kawaida wa kutoka nje.

Majira ninayoyapenda zaidi ni kiangazi kwa sababu hali ya hewa inakua ya juhu na uchangamfu. Jambu linalonipa fursa nzuri ya kutoka inche na kufurai matembezi ufukweni au kukutana na mafiki zangu kwa aiki ya shukri mbalimbali za kijami. Napensa majira haya kwa sababu anga linakuwa safi na lenye rangi ya blue inavyofutia nakumbuka safari moja ya ajabu nilioifanya kipindi cha kiangazi ambapo tulitembelea mbuga na wanyama na kuona madhari nzuri sana.

Njia kuu ninayoipenda kutumia ili kupumzika na kutuliza akili yangu baada ya majuku ya siku nzima ni kufanya mazoezi mepesi ya kutafakari, nikiwa mahali patulivu nimejifunza njia hii kwa miaka miwili iliyopita kupitia video za mafunzo ya mitandaoni. Na tangu wakati huo nimekuwa nikitenga angalau dakika kumi na tano kila jioni kwa ajili. Ya zoezi hili muhimu.

Timu ya mpira wa kiragbi ya kimarekani nanayoipenda zaidi ni Kansas City Chief. Kwa sababu ina mfumo wa kipekee na ushambuliaji na uchezaji wa kusisimua sana uwanjani. Napenda timu hii kwa sababu ina mchezaji mahari, Patrick wa Holmes ambaye uwezo wa kutoa pasi la ajabu na kuuza timu. Kwa kiwanja juu duniani.

Ndio, mimi napenda sana asali kwa sababu ni tamu na ina faida nyingi sana kwa afya ya binadamu. Ikiwa ni pamoja na kuongeza kina na mwili na kutibuko pindi ninapokuwa na kikohozi. Mara nyingi mimi hupenda kutumia asali kwa kuiweka kwenye chai yangu ya asubuhi badala ya sukari.

Ninaishi katika nyumba nzuri ya gorofa moja iliyo katika mazingira tulivu na enye miti mingi ya kijani inayopendeza sana. Niliamia mahali hapa miaka miwili iliopita kwa sababu ya ukaribu wake na huduma muhimu kama soko na kitu cha afya na kitu nacho pendea zaidi kuhusu eneo langu ni usalama wa hali ya juu na ujirani mwema uliopo. Kila siku ninapokuwa nyumbani, ninajihizi salama sana na mwenye raha tele kwa sababu ya utulivu wa mazingira yanayo litunguka mbayo yananiwezesha kupumzika vizuri baada ya kazi. Na eneo lenye hewa safi madari ya kufutia jambo linalonifanya nifurai sana kuhishi. Hapa na kupaona kama sehemu bora kabisa kwa ajili ya maisha yangu ya kila siku.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Lion King kwa sababu ni filamu ya kusisimua aina ya drama na katuni inao nifundisha mambo mengi kuhusu uwajibikaji na ujasiri maishani. Nakumbuka mara ya kuwaza niliona nikiwa mdogo nyumbani baada ya kaka yangu kunihimiza niitazame. Na tangu siku hiyo imenivutia sana na hadithi yake pamoja na mziki wake mzuri wa asili. Ningependa sana kuiona tena filamu mara nyingi iwezenavyo kwa sababu kila nikitazama najisikia mwenye furaha na mchangamfu. Huku nikijifunza umuhimu wa kutokata tamaa. Hata tunapokutana na changamoto ya aina gani.

Mimi hupenda kupanga wiki yangu ya kazi kila jumapili jioni kwa kuandika orotha ya majukumu yote muhimu ninayopaswa kuyakamilisha kwanzia juma. Kuanzia jumatatu hadi ijuma, mpangilio huu unanisaidia sana kugawa muda wangu vizuri katika kazi za ofisini na mambo yangu ya binafsi. Huku nikihakikisha kuwa kila kazi ningepewa, inapewa kipaumbele kulingana na waraka wake.

Ninapofanya kosa kazini jambo la kwaza mimi hufanya ni kukubali kosa hilo mapema bila kutafuta visingizio. Bada ya hapo, natafuta suluhisho la haraka ili kurekebisha hali. Hiyo kabla haijaleta madhara makubwa zaidi. Pia mimi hupenda kuwafahamisha wenzangu kuhusu kosa hilo ili waweze kunisaidia au kufahamu kinachoendele.

Mimi hupenda kula wali na maharage ya nazi wakati wa jioni. Ni chakula chepesi tumboni lakili chenye ladha nzuri sana. Hasa maharage yakipikwa na kiungo cha nazi na kitunguu saumu. Mara nyingi mimi hula chakula hiki pamoja na familia yangu huku tukizungumzia jinsi siku yetu ilivyokwenda.

Mimi hulainisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kuweka mipaka ili iwe wazi. Nia ya kukua kazini nina jitahidi kufanya kazi kwa bidii na umakini ili nimalize majukumu yangu kwa wakati. Baada ya saa za kazi, mimi hutenga muda maalum kwa ajili ya pumziko na familia yangu bila kuingilia muda huwa maswala ya ofisini.

Wakati mkuu wa mpira wa baseball ninaoukumbuka ni ule wa fainali ya ligi ambapo timu mbili pinzani zilikuwa zinachuana vikali. Nakumbuka mchezaji mmoja nyota alipiga mpira kwa nguvu kufunga. Na kufunga home run. Katika dakika za mwisho wa mchezo, jambo la ajabu lililotokea ni jinsi mashabiki walivyolipuka na shangwe uwanja mzima ulipo tikisika.

Kumbu kumbu yangu mzuri ya utotoni ni wakati nilipo kuwa nikienda likizo kijijini kwa babu na bibi yangu. Na kumbuka tulikuwa tukicheza mchezo ya asili kama kufukuzana na marafiki zangu na utotoni na kuenda mtooni kuchota majini. Jambo linifanya ni kumbuke hii ni iwe maalumu ni upendo na adhidi za kali ambazo bibi alikuwa ana akitutolea tukiwa tumekaa pembeni ya moto jikoni.

Mimi nilizaliwa katika mji wa gekuba ambao ni mji mzuri mwenye wenye milima na hali ya hewa ya baridi. Mambo yanayofanya mji huu kuwa maalum ni ukarimu wa watu na mashamba makubwa na kijani kibiji. Nakumbuka nikiwa mdogo tulikuwa tukitembelea maene ya vivutio kama milima ya Livingstone. Napenda kurudi wakati wa likizo ilikufurahi mandhari nzuri na hewa safi ambayo huwezipata siwezi pata nikiwa sehemu nyingine yoyote.

Naam, ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni matumizi ya akili ya bandia katika kuraisisha kazi za kila siku. Ujuzi huu ni muhimu sana kwangu kwa sababu dunia inabadilika kiteknolojia na kufahamu mifumo hii utanisaidia kuwa na tija zaidi ya kupata fulsa mpya ya ajira. Ingawa nimeshawahi kujaribu kusoma mambo machache mtandaoni ningependa kuanza mafunzo rasmi kupitia kosi fupi za mtandao au kujiunga na madarasa ya jioni yanayotolewa na wataalam. Nahisi wakati nzuri wa kuanza ni sasa hifi kuanza kila kukicha kuna uvumbuzi mpya unaojitokeza. Ninaamili kuwa kupata ujuzi huu kutanifanya naamini zaidi uwezo wangu wa kukabiliana na changamoto za kisasa za kidijitali.